Ninaandaa ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa zote nilizofanya siku ya kwanza, ninaandika malengo ya kazi kisha naeleza hatuwa nilizo chukua, baada ya hapo natumia kompyuta au simu kuandika ripoti kwa mpangilio mzuri. Mwisho, ninapitia ripoti yangu kuhakikisha hukuna makosa kabla ya kuwasilisha.

Nafanya mazoezi ya mwili takriban mara tatu hadi nne kwa wiki. Mara nyingi nafanya mazoezi asubuhi kama kukimbia, kuruka kamba au kufanya mazoezi ya kunyanyua uzito mdogo. Mazwezi hunisaidia kuwa na afya njema, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu mwiliini. Pia ujitahidi kuwa na ratiba ya mazoezi ili niweze kufanya mara kwa mara bila kukosa.

Mahali ninapoishi ni jikoni nyumbani kwangu. Jikoni kwangu ni safi na pana kiasi. Kuna jiko, meza na vyombo vya kupika kama sufuria na vijiko. Napenda kupika chakula changu mwenyewe. Kwa sababu ni salama na ninajua kinatayarisha vipi. Kinatayarishwa vipi, ninapopika najisikia vizuri na nikiwa huru, napenda mazingira ya jikoni kwa sababu ni tulivu na inanisaidia kufurahia kupika.

Ndio, napenda kupiga picha sana. Kupiga picha hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu za matukio umuhimu kama safari, sherehe na wakati wa familia. Napenda kupiga picha za mandhari marafiki na vitu vinavyonivutia. Pia napenda kupiga picha kwa kutumia simu yangu kwa sababu ni rahisi na haraka. Kupiga picha hunipa furaha na hunisaidia kueleza hisia zangu.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliiano mara kwa mara. Video hunisaidia kuwasiriana vizuri zaidi kwa sababu ninaweza kuona uso wa mtu na kuelewa hisia zake. Hutumia video kuzungumza na marafiki familia au wakati wa masomo na kazi. Mawasiliano kwa kutumia video ni rahisi na uokoa muda. Asa pale watu wanapokuwa mbali.

Ninajaribu kupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko inayoweza kutumika tena badala ya mifuko ya plastiki. Pia hutumia chupa ya maji inayojazwa tena na kuepuka kununua maji kwa chupa za plastiki mara kwa mara. Shuleni na nyumbani hujitahidi kutupa taka vizuri na kutengeneza plastiki pale inapowezekana. Hatua hizi ndogo zinanisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa kuzungumuza ana kwa ana kwa sababu inanisaidia kuelewana vizuri na kuona hisia za watu. Pia hutumia simu ya ujumbe mfupi pale inapoyitajika hasa kama tuko mbali. Mawasiriano ni mazuri hunisaidia kujenga mawahusiano mazuri na kuwaelewa wa kwai uraisi na watu wengine.

Leo hali ya hewa ni nzuri, kuna jua kiasi na mawingu kidogo na hali sio balidi sana wala sio joto kali. Najisikia vizuri kwa sababu hali ya hewa ni tulivu, nimevaa nguo nyepesi ili nijisikie huru. Napenda hali hii ya hewa kwa sababu inaniruhusu kufanya shuguli zangu za kila siku vizuri, kama kusoma au kutoka nje kwa muda mfupi.

Mimi uwenda mahali pahibada mara moja kwa wiki, mara nyingi uwenda siku ya mwisho ya wiki, pamoja na familia yangu kwa kwangu mimi kuenda mahali pahibada ni muhimu kwa sababu nisaidia kuwa na amani ya moyo, kujifunza madhiri mema na kuwa mtubora, pia unipa mda wa kutafakali na kushukuru kwa mambo nirio nayo.

Teknolojia inaweza kuishi pasipo kubadilisha maisha ya watu kwa njia nyingi. Kwanza imerahisisha mawasiliano kwa sababu sasa tunaweza kuzungumza na watu popote duniani kwa kutumia simu na intaneti. Pili, teknolojia inaboresha elimu kwa kuwezesha wanafunzi kusoma mtandao na kupata taarifa kwa urahisi. Pia katika sekta ya afya teknolojia imesaidia madaktari kugundua magonjwa mapema na kutoa matibabu bora.

Kwa kawaida natumia muda wangu mtandaoni kwa siku kama masaa mawili hadi manne. Ninatumia mtandao kwa kusoma, kufanya utafiti na wa masomo, kuwasiliana na marafiki na wakati mwingine kwa burudani kama kusikiliza mziki au kutazama video. Ninajaribu kudhibiti muda wangu hili nisipoteze muda mwingine mtandaoni na nipate pia muda wa kufanya shuguli nyingine muhimu.

Kwa kawaida, nanyoosha au naosha nywele zangu mara mbili hadi tatu kwa wiki. Ninajaribu kuzitunza vizuri kwa kuosha kwa maji safi na kutumia bidhaa zinazofaa ili nywele ziwe safi na zenye afya. Pia, nazingatia usafi binafsi kwa sababu ni muhimu kama afya ana kujiamini.

Kama mwanafunzi, ninapokutana na mabadiliko katika masomo au ratiba, ninajaribu kuyakubali na kujifunza kuyazoea haraka. Ninajipanga upya naomba msaada kwa walimu au marafiki na kujifunza mbinu mpya za kusoma. Pia ninajifunza kuwa mvumilivu na kubaki na mtazamo chanya ili kuendelea kufanya vizuri licha ya mabadiliko.

Kuhusu tathmini za kazi au masomo, ni najihisi kawaida lakini wakati mwingine hupata wasiwasi kidogo. Hata hivi, ninapojiandaa vizuri kwa kusoma mapema na kufanya mazezi na jinsi najiamini zaidi. Naona tathmini ni muhimu kwa sababu zina nisaidia kupima kiwango cha uelewa na uelewa wangu na kunisaidia kuboresha pale ninapokosea.

Napenda mikutano ya kierimu kama mikutano ya masomo, vikundi vya kujifunza na mijadara darasani. Napenda mikutano ilio na marengo wazi na inayoruhusu, ushiriki na wa kila mtu kwa sababu unisaidia kuelewa mada vizuri na kubadilisha mawazo na wenzangu. Pia napenda mikutano isiochukua muda mirefu na inapopangwa vizuri.

Kama mwanafunzi, ninawasiliana na wenzangu wa masomo kwa heshima na uwazi. Tunatumia mazungumuzo ya hana kwa hana, simu na mitandao ya kijamii na WhatsApp kwa kushirikiana kwenye masomo na kazi za pamoja. Nina jitahidi kushirikisha mawazo ya wengine kutoa maoni yangu kwanjia nzuri na kushirikiana hili tufikie malengo ya masomo.

Kama mwanafunzi ninapofanya makosa katika masomo au kazi za shure. Kwanza nakubali kosa hilo na kujifunza kutokana nalo. Ninajaribu kuelewa kosa lilipo tokea, kuomba msaada kwa walimu au wenzangu na kurekebisha kosa hilo mapema. Makosa unisaidia kujifunza na kurekisha utendaji wangu siku zizazo.

Mimi ni shabiki mkubwa wa timu ya Chelsea. Nimekuwa nikifuata Chelsea kwa muda mrefu kwa sababu napenda mtindo wao wa uchezaji, historia yao na ushindani wao katika ligi mbalimbali. Ninapenda kuangalia wakicheza hasa katika ligi kuu ya England na mashindano ya ulaya. Chelsea hunifurahisha na hunipa hamasa kubwa kama shabiki wa mpira wa miguu.

Sherehe naipenda zaidi ni sherehe ya krisimasi. Ninapenda kwa sababu huleta familia na marafiki pamoja. Wakati wa krisimasi tunasherehekea kwa kula chakula kizuri, kuimba nyimbo za furaha, na kushukuru kwa mwaka uliopita. Pia ni wakati wa kupumzika, kushirikiana na kusaidiana. Kwangu mimi krisimasi ni sherehe ya upendo amani na umoja.

Napenda kutembea kalibu na nyumbani au shuleni kwa sababu unisaidia kupumzisha akiri na kufanya mwiri uwe na afya. Wakati ni napotembelea napenda kusikiliza mazingira, kuangalia watu na kufikiria mambo yangu. Kutembea pia unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa mda wa kutafakari.